Swali linauliza nafanya aje kazi ya ushirikiano na wengine. Neza sema kwamba katika ile kazi ya ushirikiano ni kazi muhimu kwa sababu unaeza kujiunga na wenza kokufanya kazi ya aina mbali mbali. Mwanzo mini mtu ambaena penda kazi ya ushirikiano kwa sababu unaweza ku mtu unaeza kujifunza jambo moja kupitia mtu mwingine na pia unaweza ku kufunza mtu mwingine jambo unapata kwamba halijui. Kwa hivo katika ile ha kazi ya ushirikiano, naezasema kwa kweli, tunaweza kuungana pamoja na kufunzana vitu ambavyo, moja wetu hajui na mngine wapata kwamba anajua.